Naam mara nyingi naendanga maktabani kulingana na hitaji kama vile tuseme ni kona nataka kusoma mara tatu kwa wiki. Nitaenda leo Jumatatu Jumanne na Ijumaa. Hii itansaidia kuwa mbunifu na kwa kusoma vile vitabu vya kujikuza.

Namkumbuka mwalimu wetu wa Kiswahili katika shule yetu ya upili ya mavuno kwa vile mwalimu huyu wa Kiswahili alikuwa studies village ile ya mno kwa Kiswahili. Yeye alitufunza vizuri kwa kutupa mawaitha na kwa kutuelimisha ili tupate content vizuri.

Mchezo naopenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Hii ni kwa sababu kandanda inanipa raha nikitazama. Na kunipa mafunzo zaidi pale kiwanjani. Mimi kama mwana kandanda mtazamaji. Hii inanipa motisha na furaha na ku gather mawaidha zaidi.

Mahali ninapoishi ni katika kitongoji kimoja kinachoitwa bombo lulu. Mtaa huu ni mta uliyo na watu waliyo salama kwa vile hakuna wizi mambo kama hayo. Mtaa huu pia. Ni watu wenye ubunifu zaidi ambapo watu husaidiana katika kuendeleza biashara zao.

Mziki naoupenda ni mziki wa bongo. Hii ni kwa vile. Muimbaji kama harmonize au mboso. Wana mizani katika mawimbo yao. Hii inanifanya kuhisi vyema. Pale nikiimba wimbo hizi na kuhisi vizuri.

Jambo ninalolifanya kuwatia wenzangu moyo, ni kwa kuwapatia mifano au historia yangu kwa vile nimetoka kiwango cha chini hadi kiwango cha juu. Hii inaeza kuwafanya kuhisi wanaeza kusonga kutoka kiwango kimoja hadi kiwango kingine bila tashwishi yeyote.

Naamu, mfumo wa kidole ni salama zaidi kutumia mfumo wa sahihi na kutumia mfumo wa kuweka PIN. Hii inawasaidia watu wengi kutoka kwa kuibiwa ama kufilisiwa kwa kutumia mbinu zingine. Hii ni sahihi pale vile ambapo mtu lazima aeke kidole chenye kinafuatanisha na sahihi yenyewe.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo zenye ni nzito, zenye zinaweza kunikinga kutokana na baridi hii. Vile vile, mimi hukunywa kinywaji au kahawa yenye ni moto ili kuongeza joto mwilini. Tatu, ni kwa kutumia blanketi zilizo nzito ili kunisaidia kuunda joto.